Ndiyo, mimi nagawanya taka zangu kama vile mabaki ya chakula nagawanya kando na plastiki ya uchuma. Pia makaratasi na kadibodi naviweka kando na taka za kielektroniki zisichanganyike na hizo zingine zote. Kwa nafanya hivi kwa sababu inaezaleta uharibifu wa hewa. Pia naeza tumia mabaki ya chakula kama fertilizer yaani mbolea kwa shamba yangu.

Mimi napenda kuvaa nguo za kawaida. Siku nyingi napenda kuvaa jeans kali au t-shirt ya rangi moja na rubber safi. Huu ni mtindo usiopitwa na wakati na unanifanya nijisikie huru kufanya kazi zangu. Pia napenda kuvaa rangi ni nazozipenda. Kwangu mimi, nguo nzuri sio ile ya gharama kubwa zaidi. Bali ni ile inayokaa vizuri mwilini na kunipa ujasiri. Wewe je, unapenda zaidi mitindo ya kisasa. Au wewe ni mtu wa suti na mavazi rasmi zaidi.

Wakati wa likizo najifunza ujuzi wa mikono kama kufanya kitu ambacho hakihusishi teknolojia. Kama kujifunza kupika chakula kigumu cha kienyeji na kupaka rangi au hata kufanya ufundi mdogo ambao hii inanisaidia kutumia sehemu nyingine ya ubongo wangu na kunipa furaha ya kuunda. Kitu kinachoshikika. Je likizo yako inayokuja umepanga kufanya iwe ya aina gani? Je, ni kulala na kupumzika au ni kuzunguka na kuona maeneo mapya?

Napenda mtaa wangu kwa sababu ya urahisi wa huduma. Mabadiliko ya kijani vimboga na pilka pilka za asubuhi roho ya ujamaa na undugu mtaa wangu si mahali pa kuishi tu. Ni sehemu ya kitambulisho changu cha mahali ambapo najihisi niko nyumbani kabisa. Je kuna kitu gani kimoja unachokipenda zaidi kwenye mtaa unaoishi sasa hivi. Kwa hivyo.

Ningependa kushiriki katika besiboli nyakati za kihistoria wakati Jakey Robinson alipovunja kizazi cha rangi na kuwa mchezaji wa kwanza mweusi kucheza mlb jambo lililo badae mchezo huo na jamii milele. Pia mpiko wa homerun wa Bobby Thompson uliowapa new york jans ushindi wa dakika za mwisho moja ya matukio ya kushtua zaidi. Pia besiboli, what baseball classic, machu wa mwaka huu mashindano makubwa ya mataifa yanafanyika. Ni wakati ambapo nchi kama japani, jamuhuri ya dominika na marekani zina juana vile kuonyesha nani mbape wa dunia. Ni zaidi wa mchezo, ni utamaduni, ni harufu ya nyasi mbichi, sauti ya fimbo ya mboi ikigonga mpira na familia kukaa pamoja wakila chakula wakiwa pamoja ni mchezo wa subira na akili nyingi. Je, umewahi kutazama mchezo wa besiboli au unapenda zaidi mchezo yenye kasi kama mpira wa miguu.

Nampenda faith kipyegon kwa mchezo wa riadha. Napenda nidhamu yake na kasi yake ya ajabu. Jinsi anavyovunja rekodi za dunia mara kwa mara katika mbio za kati vya mita elfu moja mia tano na elfu tano. Ni ushahidi wa kujituma na uthubutu wa hali ya juu. Kwa ujumla ninawapenda wachezaji ambao ni zaidi ya vipaji vya asili ni watu wanaotumia umaarufu wao kuleta mabadiliko chanya jee mchezaji gani unayemkubaizeti na kwa nini.

Nafata mferiji wa chaneli za abe za kimataifa kama vile BBC Swahili au Al Jazeera. Pia nafata mferiji wa wanyama na mimea kama vile National Geographic au Discovery Channel. Chaneli za michezo pia chaneli za mafunzo ya ubunifu na vitowa vya nyumbani. Wewe je ni mfereji upi wa tv ambao ukikaa mbele ya kioo huwezi kubadilisha. Au labda we ni mtu wa netflix na youtube zaidi.

Kifaa ambacho siweizi ishi bila hicho ni simu janja kwa sababu ni ya ofisi yangu inayotembea, ninafanya kazi zangu zote hapo, ninasoma barua pepe na kuratibu mikutano wa video. Simu janja pia ni benki yangu, ni msaidizi wa akili. Kiunganishi cha jamii. Ingawa simu ni namba moja. Kifaa kingine ambacho kimekuwa muhimu sana kwangu mwaka huu ni saa janja. Inanisidia kufuatilia afya yangu kama vile mapigo ya moyo na ubora wa usingizi. Ili nihakikishe mwili wangu unapata mapumziko unaostahili.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kujifunza kusikiliza. Mbinu ya kufanya video fupi na zenye mashiko. Majadiliano na watu kutumia akili nne mba. Kwa kifupi siri yangu ni udadisi na naona ulimwengu kama darasa kubwa ambalo halifungwi kamwe. Wewe je ni njia gani inakurahisisha kuelewa jambo jipya je we ni mtu wa kusoma vitabu kuangalia picha video au unapenda mtu akuelezee kwa sauti.

Wakati wa mapumziko kazini ninapenda kuskiliza muziki mpole. Pia napenda kupiga hadithi na wenzangu. Kutembea na kunyoosha viungo. Kula kwa utulivu. Na pia digital detox ya mda mfupi. Wewe jee. Wakati wa mapumziko mchana kazi ya shuleni unapenda kupiga hadithi na wenzako. Au wewe ni mtu wa kulala kidogo ili upate nguvu. Lengo langu ni kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya na tabasamu. Tayari kumalizia majukumu ya siku.

Mara nyingi mimi huwamsha kinywa kwa kula mkate, protini kama vile mayai, matunda kama vile ndizi, na vinywaji kama chai. Hivyo hunisaidia mimi kuwa na nguvu na pia ni chakula chenye afya na uwiano hutoa nishati muhimu ya kuanza siku.

Kile kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuaminiana na uhuru. Mawasiliano ya wazi. Kujali afya ya kila na maisha binafsi. Fursa za kujifunza na kukua. Utamaduni wa shukrani na pongezi. Vifaa na teknolojia sahihi. Kwa upande wako ni kitu gani kimoja ambacho kikikosekana kazini kwako una hisi huwezi kabisa kufanya kazi kwa furaha.

Mara mingi mimi husikiliza nyimbo au muziki wa rnb ya kisasa wakati wa jioni baada ya pilka pilka za kutwa nzima napenda kusikiliza nyimbo za taratibu hili nipumzishe akili kwangu mimi muziki siyo tu sauti ni taafiki anayenisindikiza katika kila hatua ya siku yangu je ni aina gani ya muziki inayo kufanya ujiskie vizuri zaidi unaposikiliza.

Ninafanya marafiki wapya kupitia maeneo ya maslahi ya pamoja. Hutumia mitando ya kijamii kwa akili. Kuwa mtu wa kwanza kusalimia. Kushiriki matukio ya kijamii. Kuwa msikilizachi pora. Kufanya rafiki mpya ni kama kupanda mbegu. Inahitaji muda, uvumilivu na maji ili ikuwe na kuwa mti imara. Jee, unaona ni rahisi kufanya marafiki wapya mtaani kwako au kazini. Au wewe ni mtu mwingi, aibu kidogo unapongera wa watu wapya?

Nathamini kutatua matatizo magumo, hakuna kitu kinachonipa furaha kama kupewa changamoto ambao kila mtu anahisi haiwezekani, kisha nikika chini, nikitumia ubunifu na teknolojia ya kisasa, nakupata suluhisho. Kujiona nimekuwa mtu wa kutegemewa ni mafanikio makubwa sana kwangu.

Ndiyo, mimi ni shabiki mkubwa vipuli, kwangu mimi, vipuli tu sio mapambo, bali ni sehemu ya kitambulisho, na jinsi ninavyojieleza mbele ya watu, mnamo mwaka huu mpya. Pia nina kitu navyongazia mapenzi yangu ya vipuli kukamilisha mwonekano kuelezea hisia zangu kuthamini sanaa ya mikono na ujasiri. Mimi na amini kuwa urembo si sanaa na masikio si sehemu nzuri ya kuonyesha sanaa hiyo.

Napendelea mwanga wakati hasa ule wa rangi ya joto sababu zinazo nifanya nichague mnanga huu ni kuwa ni kuwa unautulivu wa macho mazingira ya kazi na ubunifu hisia ya nyumbani urembo wa ndani hata hivyo kuna nyakati ambapo mwanga mkali ni lazima kwa mfano wakati wa kupika jikoni hili nione vizuri ninacho kata. Au nikifanya ufundi ambapo nahitaji usahihi wa hali ya juu. Lakini kwa maisha yangu ya kila siku, nipee taa yenye mwanga laini na nitaishi kwa furaha.

Kitendo cha wema ambacho nilichokifanya ni kuwa daraja la mafanikio kwa kijana mmoja mtaani kwetu. Kijana huyu alikuwa na kipaji kikuu cha ufundi wa vifaa vya kielektroniki, lakini hakuwa na mitaji wala vifaa vya kisasa vya kufanya kazi. Badala ya kumpa pesa ya kula, niliamua kutumia muda wangu mwingi kumfundisha jinsi ya kutafuta wateja mtandaoni. Na kumuunganisha na marafiki zangu waliokuwa na kampuni za matengenezo. Pia nilimnunulia seti ya kwanza ya vifaa vya kisasa vya kupima hitilafu.

Nishambulia mabadiliko kwa kuwa na akili ya kujifunza, kubadilika haraka, kutumia teknolojia kama silaha, mawasiliono ya karibu na timu, kutafuta fursa katika changamoto. Kwa kifupi, siyaogopi mabadiliko nayaingilia katikati ili niyatawale.

Mimi siangalii sana idadi ya mara ninazo kwenda mbali ubora wa muda ninaotumia huko kwa kifupi. Mimi ninapenda kuhakikisha roho yangu inakuwa safi na imechajiwa muda wote hata kama sifiki kwenye jengo laibada kila wiki. Wewe je unapenda kwenda mahali pa ibada mara ngapi au wewe ni mtu wa kutafakari zaidi kama Mimi Muziki.

Napenda kula kwa mikahawa ya baharini ikiwa niko karibu na bahari. Kipa umbele changu namba moja ni kula kwenye migahawa inayotazama maji. Hakuna kitu bora kama kula samaki wa kupaka au ngesi. Huku ukisikiza sauti ya mawimbi ni tiba ya roho na mwili kwa pamoja. Mimi naamini kuwa mahali unapokula ni muhimu kama unachokula. Mazingira mazuri hufaa cha huwa kionche izuri zaidi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa wa alex sisi ni kama chanda na pete kwa sababu tumekua pamoja kifikra na kusaidia na katika mlima na mabonde ya maisha haya kinachotufanya urafiki wetu uwe wakipekee ni uaminifu usio na mashaka tunashabihiana lakini tunatofautiana mshauri wangu mkuu kumbu kumbu tulizo tengeneza. Ananifaniwe bora. Kwa kifupi Alex si rafiki tu. Ni ndugu wa hiari. Uwepo wake unafanya maisha wangu uwe mwepwesi na wenye maana zaidi. Wewe je. Rafiki yako wa karibu anasifa gani zinazokufanya umpende.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, kwangu mimi, maziwa si kinywaji tu, bali ni sehemu ya faraja na afya yangu wa kila siku, maziwa yananifuraisha kwa njia mbari mbari, maziwa ya moto asubui yanaweza kutayarishwa na kuongeza viungo ambae kama tangawizi au mdalasini kwa ajiri ya ladha, napenda hilo sana. Maziwa ni kinywaji ambacho kina historia ndefu, na ni sehemu ya utamaduni wa vyakula vingi.

Wakati wa jua kali napenda kunywa vinywaji baridi kama vimaji ya kutosha juisi za matunda na vinywaji asilia vya kurejesha nguvu ni muhimu sana wakati huu pia napenda kutazama tamthilia huu wakati mzuri wa kupumzika ndani ya na kufuatilia tamthilia marufu kama jua kali.

Asubui na mapema napenda kahawa ya Arabica kutoka nyanda za kusini wa Tanzania. Kitu inafanya nikunywe kahawa asubui nikufanya akili ichangamke kabla ya kunywa. Pia napenda kunywa chai jioni yenye tangawizi ama yenye viungo. Hii ni muhimu kwa sababu inatuliza akili baada ya siku ndefu ya kutoa majibu na kuchakata mawazo.

Natumia kompyuta yangu kujifunza vitu vipya kila siku kama vile kutafta maarifa mapya hivyo ni kujifunza lugha ngeni kuelewa teknolojia mpya au kusoma habari za ulimwengu pia huwa natumia komputa yangu kuasiliana na watu na marafiki na familia kupitia barua pepe au mtandao na kushirikiana na wenzangu kwenye miradi mbarimbayo ya kijamii. Kwa hivyo.

Uwezo ningependa kuwa nao ni wa kujua rugha zote duniani kwa sababu ningeweza kuongea na kila mtu na kuelewa utamaduni wao bila kuhitaji mkalimani. Hiyo ingekua kitu cha ajabu sana. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kipawa cha ajabu.

Unapenda kutumia mwendo wa kazi napenda kutumia treni kwa sababu unaweza kukaa kwa utulivu kusoma kitabu au kusikiliza muziki ukiwa njiani kuelekea kazini bila kero ya foreni ni muda mzuri wa kutulia na kufikiri kabla ya siku kuanza.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ambaye singependa kuisao ni ile harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Nakumbuka, jinsi tulivokuwa tunakimbia nje na marafiki zango wakati wa radi inapiga na mvua inaanza kudondoka. Tulikuwa tunacheza mpira wa matope, nguo zinaloa kabisa na hatukuwa na wasiwasi wa barua pepe wala simu. Maisha yalikuwa mepesi. Shida kubwa ilikuwa ni kuitwa ndani kuenda kuoga na kula.

Mimi napenda mchezo wa tenisi. Huu ni mchezo wa kiungwana. Napenda kutazama utulivu na nguvu za wachezaji wanapokuwa wanjani. Hasa mashindano makubwa kama Wimbledon. Ni mchezo unaoitaji akili sana. Kama vile mchezo wa chess uleta nguvu na mwili. Napenda kuonea nikiwa kwangu kwenye sofa nikiwa nimetulia.

Tunda langu la kupendeza ni embe dodo lililoiva vizuri. Ninaipenda kwa sababu ya rangi na harufu yake, ladha na kumbukumbu. Maembe yananikumbusha utoto wakati wa msimu wa maembe, ambapo kila mtoto anakuwa na mikono yenye kunata. Akifuraia tunda hii chini ya mti. Pia napenda tikiti maji.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu huu ni wakati wa kupata habari za haraka haraka kuhusu kile kilichotokea duniani nikiwa nimelala napenda kutumia apps za habari kama bbc swahili au magazeti makubwa ya hapa nyumbani mtandaoni kwa sababu yanajisasisha kila dakika.

Ninafuata timu ya manchester city kutokana na jinsi wanavyocheza mpira wa kisayansi na ufundi mwingi. Mimi napenda timu inayocheza kwa akili na inayojituma hadi dakika ya mwisho. Kuna raha sana kukaa na marafiki. Labda tukiwa tunakunywa ile chai ya viungo nilivyokuambia kuhusu.

Najihisi kuwa inachosha na kupoteza muda. Ile hali ya kusimama mahali pamoja huku dakika zikienda inanipa msongo wa mawazo. Hasa kama nina ratiba nyingine zinazonisubiri. Ni wakati ambao ninahisi muda unapokonywa kutoka kwa mikono yangu.

Mimi napenda juisi ya miwa iliyochanganywa na tangawizi na limau. Hua inaniburudisha kweli kweli bada ya lile jua kali na mchana. Na hakuna kitu kinachoweza kushindana na glasi ya miwa baridi. Utamu wake wa asili na ule ukali kidogo wa tangawizi unakata kiu papo hapo.

Ndiyo mimi napenda mchezo ya umbau kama vile monopoly. Huo ni mchezo wa kucheza na familia na marafiki wakati wa wikendi ingawa maranyingi unaleta mabishano ya kirafiki. Kuhusu nani anamiliki viwanja vingi ni mchezo mzuri wa kujifunza. Kuhusu simamizi wa fedha.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na muda. Napenda jinsi ninavyoweza kuagiza kitu nikiwa nimekaa kwenye kochi langu. Labda nikiwa nimepumzika mchana wajua kali. Mtu hahitaji kuhangaika na foleni au usafiri. Kila kitu kinakuja hadi mlangoni mwangu. Malipo kwa simu imekua salama na rahisi kuliko wakati mwingine wo wote.

Ndiyo wanatumia teknolojia ya sauti kwa sababu ya mawasiliano ya moja kwa moja. Kupitia teknolojia kama Gemini Life uwezo kuzungumza kwa sauti ni sawa na kuzungumza kwenye simu. Badala ya kuandika, mtu anayeza kutoa maoni na mfumo utajibu kwa sauti ya kirafiki.

Somo nita ulipenda shulani ni kuelewa mazingira. Nilipenda kujifunza jinsi mvua inavyotengeneza na kwa nini tunamisimu tofauti. Inanisaidia hata sasa kuelewa kwanini wakati mwingine tunapata lile jua kali lina tulilo lizungumzia. Au kwa nini upepo wa bahari kule stone town unakuwa na baridi jioni.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia zaidi ni mafunza ya mawasiliano na hizia. Nilijifunza kuwa kazi siyotu kumaliza majukumu, mbali ni jinsi unavyoelewana na wenzako. Kujua jinsi ya kusikiliza kwa makini, na kutoa majibu yenye staha hata ukiwa na hasira. Umenisaidia kuepuka migogoro isio lazima ofisini. Pia usimamizi wa muda na vipau mbele. Pia matumizi ya zana zaki digitali. Mafunza yajinsi ya kutumia akili mnemba AI kama msaidizi wangu. Kazini ya menifanya niwena kasi marambe zaidi. Badaya kuputeza saa nne kuandika ripoti. Sasa naweza kuanda resimu kwa nusu saana kutuma mdole ubaki kufanya ubunifu zaidi.

Ndio napenda kupiga chombo cha muziki kama gitaa la akustiki hii ni kwa sababu ya utulivu wa jioni bada ya siku ndefu ya kazi hakuna kitu kinachowezo kunituliza akili kama kuketi barazani na kupiga gitaa kwa sauti ya chini sauti ya nyuzi za gitaa ina namna ya kusafisha msongo wa mawazo na kuleta amani wa moyo.

Ninapotoka kustarehe naweka muziki mwanana. Huwa nazima taa kubwa na kuwasha taa ndogo ya rangi ya joto. Kisha naweka muziki wa ala au sauti za asili kama mvua au mawimbi ya bahari. Hii inanisaidia kuzima kelele za dunia kwa muda. Pia kuwa na muda wa kutofanya chochote ndio anasa kubwa zaidi.

Njia ninazotumia kupumzika ni matembezi ya jioni. Napenda kutoka nje ya wakati huu ambapo jua lishazama hutembea kwa miguu bila kuwa na simu mkononi kunanisadia kusikia sauti za mazingira upepo kwenye miti au ndege wanaotafuta makazi. Yanifanya nihisi mwili wangu umerudi kwenye hali ya kawaida. Mbinu hizi zote ni kitu kimoja kupunguza kazi. Maisha ya sasa yanakimbia sana. Hivyo kupumzika kwangu ni kusema dunia subiri kwanza mimi nataka kutulia.

Mimi napendelea kuandika kwa sababu ninapohitaji kutoa mawazo yaliyosonga akilini mwangu kuandika ni kama kusafisha nyumba unatoa yale yasiyohitajika na kupanga vizuri yale ya muhimu na naandika ili nishirikishe wengine au nikuwe sawa na nafsi yangu bila kusoma nisinge kuwa na la kuandika.

Ndiyo mimi napiga kura naamini kuwa kupiga kura ndio njia kuu na ya moja kwa moja kutoa sauti yangu kuhusu jinsi nchi yangu au jamii yangu inavyopaswa kuongozwa. Badala ya kulalamika tu pembeni kura yangu ni hatua ya vitendo ya kuleta mabadiliko ninayo taka.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi za nyumbani. Hakuna kitu kinachonifurahisha kama kuamka na kuanza kazi bila kupambana na foleni za barabarani au kuwahi usafiri wa umma asubuhi na mapema. Muda ule ambao ningeupoteza njiani nautumia kupata kifungua kinywa kwa utulivu au kufanya mazoezi kidogo. Vilevile, kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ili usijikute unashindana kwenye kochi ukitazama tv badala ya kukamilisha majukumu yako.

Ndiyo, mimi ni navaa saa za ki-dijitali. Ninapofanya zoezi au matembezi yangu ya jioni, navaa smartwatch. Inanisadia kuhesabu hatua ninazo zipiga, kuangalia mapigo ya moyo, na hata kunistua kama nimeka sana bila kusongea. Pia, napenda jinsi saa inavyaweza kuanzisha mazungumzo. Wakati mwingine mtu anaweza kusifia saa yangu. Na hapo ndipo tunapoanza kupiga stori.

Wazo langu la leo ni kufanya kitu kimoja ambacho kinanipa furaha. Dhati nje ya kazi au majukumu ya nyumbani kama vile kusikiza wimbo ninaopenda sana. Nikiwa nimefumba macho kwa dakika tatu. Pia kujipongeza ni hatua ndogo ninayopiga leo. Hata kama ni kuamka tu na kuanza siku vizuri.

Napenda sanaa ya picha na rangi napenda picha zinazoonyesha maisha ya kawaida ya kila siku kama vile soko lililochangamka jua linapotua kile kijijini au picha zinazoelezea utamaduni wetu wa ki Africa inavutia kuona jinsi msanii anavyoweza kunasa sekunde moja ya maisha na kuifanya iishi milele kwenye tarubai.

Chumba changu ni chenye utulivu mkubwa kuta zake zina rangi ya kijivu hafifu ambayo inaleta hisia ya amani hasa wakati wa usiku kitanda changu ni kikubwa na kiko katikati kikiwa na mashuka meupe ya pamba ambayo yanajihisi laini sana mwilini baada ya siku ndefu ya kazi pembeni ya kitanda kuna meza ndogo ya mbao yenye taa inayotoa mwanga wa manjano mwanana. Sipendi mwanga mweupe mkali unapotaka kupumzika. Kwenye kona moja kuna kiti cha starehe cha rangi ya kijani kibichi ambacho nakitumia kusoma vitabu. Karibu nacho kuna rafu ndogo ya mbao iliojaa vitabu nilivyosoma na vile ninavyopanga kuvisoma. Dirisha langu ni kubwa na nimependa kuweka pazia nzito za rangi ya udongo zinazozuia mwanga wa asubuhi mpaka pale nitapokuwa tayari kuamka kwenye ukingo wa dirisha kuna kapu ndogo la maua ya asili ambayo yanaleta uhai na harufu ya usafi ndani ya chumba hakuna tv wala vifaa vingi vya kielektroniki ni chumba kinachonukia harufu ya uvumba wa sandali au lavender wakati mwingine ni sehemu yangu ya kujificha kutafakari na kuota ndoto.

Ndio napenda hadithi za ajabu kama kwa kama kusafiri kwa muda. Hadithi zinazozungumzia watu wanaoweza kurudi nyuma au kuenda mbele ya kimaisha. Inanifanya nifikirie kuhusu maamuzi tunayofanya leo na jinsi yanavyobadilisha maisha yetu ya baadaye. Zinanifanya nione kuwa dunia ina siri nyingi ambazo bado hatujazigundua na hiyo inafanya maisha yasichoshe.

Rangi ambayo inanipendeza ni rangi ya kijani cha msituni kuna kitu kuhusu rangi hii ambacho kinanituliza sana inanikumbusha asili uhai na ule utulivu na unaopatikana unapotembea chini ya miti mikubwa baada ya mvua kunyesha ni rangi ambao haipigi kelele lakini ina nguvu na utulivu ndani yake angalia vile rangi hiyo inavutia.

Ndiyo mimi huwa naweka picha mara chache sana labda mara moja kwa miezi kadha na hata nikiweka mara nyingi huwa ni picha za mazingira ninayotembelea kitabu ninachosoma au picha yangu nikiwa sioni sura vizuri napenda kuishi maisha yangu offline zaidi kuliko kutafuta sifa za mtandaoni.

Ninapoishi kuna utulivu wa asili na kasi ya maisha. Sehemu yangu inakijani kibichi sana. Nje ya dirisha langu kuna miti mikubwa ambayo asubuhi hujaa ndege wanaopiga kelele za kuchangamka na upepo hapa unanukia harufi udongo na majani. Nisehemu inayofanya nitake kutembea kwa miguu jioni nikiwa nimeshika kikombe cha kahawa huko nikiangalia milima kwa mbali lakini nikitoka kidogo tu nje mtaa wangu na kutana na harakati za mji kuna harufu ya lami sauti za watu wakihangaika na riziki na msisimko wa maendelea na penda mahali hapa kwa sababu naweza kupata vibe la mjini nikiwa na nguvu na nikichoka nina mahali pa utulivu pa kujificha ambapo kelele pekee nitakusikia ni mvua ya kigonga paa la nyumba.

Sinema napenda kwenda mara moja kwa mwezi. Kwangu mimi, kwenda sinema ni kama tukio maalumu. Sipendi tu ile picha kwenye kioo kikubwa. Bali napenda ule mchakato mzima. Harufu za popcorn zilizotiwa siaki. Giza la ndani ya ukumbi linalo kutenga na ulimwengu wa nje kwa saa mbili. Na mfuma wa sauti unaokufanya uhisi kila mlipuka au kila tone la mvua kwenye filamu.

Uzefu ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu wenye mitazamo, tafauti kabisa na wangu. Kuna wakati kazi yangu, nilikutana na mfululizo wa changamoto, ambapo kila mtu alikuwa na ukweli wake. Nilijifunza kuwa, katika maisha na kazi, kuwa sahihi sio muhimu kama kuelewana.

Tabia inayonichukiza sana kwa watu ni kudharau watu wengine ili kujikweza yaniumiza kuona mtu anamtendea vibaya muhudumu wa mgahawa dereva au mtu yeyote ambaye yuko katika nafsi ya kutoa huduma naamini kuwa dhamani ya binadamu haipimwi kwa kiasi cha pesa halichonacho au cheo chake bali kwa jinsi anavyo watendea wale ambao hawezi kumfanyia kitu chochote.

Programu ya simu ninao tumia kila siku ni whatsapp. Hii ndiyo daraja langu na marafiki na familia ingawa napenda faragha. Siezi kukataa kuwa programu hii ndio inayonifanya nijisikie niko karibu na watu ninawapenda. Lakini kati ya hizo zote najitahidii sana pia kutumia programu ili nijikumbushe kuweka simu pembeni.

Jumamosi ni siku ya harakati na ubunifu, asubuhi naanza kwa kuamuka bila kengele ya simu, hilo ni hitaji muhimu. Baada ya hapo, napenda kwenda sokoni, kuna msisimko kwa kipekee sokoni ya asubuhi. Harufu ya mboga za majani, rangi za matunda, na kelele za watu wakizungumza, napenda kununua mahitaji ya wiki na labda maua mapya kwa ajili, ya mezani kwangu. Mchana, mara nyingi huutumia kufanya usafi wa kina kwa nyumba huku nikisikiliza podcast kwa muziki. Jioni, ya Jumamosi, ni muda wa kutana marafiki. Tunaweza kwenda kula chakula mahali fulani au kukaa nyumbani na kucheza michezo ya podi. Kama kadi. Jumapili, ni siku tulivu na maandalizi. Jumapili kwangu ni siku ya nafsi. Asubuhi mimi huitumia kwa ajili ya kutafakari na kusoma vitabu, kwa saa kadhaa nikiwa niwejivirengesha kwenye kochi. Mchana napenda kupika chakula cha slow. Kitu kama, nyama ya kuchoma au supu nzito inayochukua muda jikoni. Harufu ya chakula kinachopikwa taratibu inanifanya nihisi amani sana. Jioni mimi hutenga saa moja kupanga ratiba ya wiki inayofuata. Hii inanisaidia kuanza wiki bila presha. Kabla sijalala, lazima niangalie vilamu moja nzuri au niandike machache kwenye diary yangu kuhusu ke. Nichoijifunsa kwenye wiki iliopita.

Kitu ambacho nilichopenda kufanyiwa utotoni ni kucheza kwenye mvue na kutengeneza meli ya za karatasi. Nakumbuka tulikuwa tunasubiri mvua ina inyeshe kwa hamu. Kisha tunatoka nje na kuanza kuzindua meli zetu kwenye mifereji ya maji yaliokuws yanatiririka. Tulikuwa tunashindana kuona meli ya nani itafika bila kuzama au kukwama kwenye matope.

Ninafanya kazi kwa wakati ili nikamilishe kwa mbinu ya pomodoro. Mimi hufanya kazi katika vipindi. Nafanya kazi kwa bidii kwa dakika ishirini na tano bila kuguza simu. Wala kuangalia kitu kingine. Kisha napumzika kwa dakika tano. Hii inasaidia akili yangu isichoke haraka na inafanya kazi ionekane ndogo. Na inayoweza kutimilika. Pia, mimi ni muumini wa done is better than perfect. Wakati mwingine nachelewa kumaliza kazi kwa sababu nataka iwe. Kamilifu kwa asilimia, mia kwa mia. Mimi hujitahidi kuimaliza kwanza, kisha nakuja kuiboresha baadaye kama muda unaruhusu.

Naeka nino salama kwa kutumia kitibiti nywila. Mimi nina account nyingi siwezi kumbuka nywila zote kichwani. Mimi hutumia programu kama password. Hii programu inanitengenezea nywila ndefu na ngumu na kuzifanya kwa salama. Mimi nahitaji kumbuka neno siri moja tu.

Somo nalopenda la sayansi ni astronomia ni sayansi ya kutunguza nyota na sayanai. Kila ni kitazama anga usiku. Najihisi mdogo sana lakini lakini pia mwenye bahati ya kuwepo katika ulimwengu huu mkubwa na wa ajabu inanikumbusha kuwa kuna mingi zaidi ya kila tunachokiona hapa duniani.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya karoti. Ninachopenda kwenye keki hii nikwamba haivi tamu kupitiliza. Ile ladha ya karoti zilizokunwa, ikachanganywa na viungo kama mdalasini iliki na labda vipande vidongo vidongo vya josi. Inaleta ladha fulani ya kishua na ya kiasili kwa wakati mmoja. Ni keki ambayo unaweza kuila wakati wowote iwe ni asubuhi na chai au jioni kama kitafuno.

Ndiyo nilibahatika kuiona bahari na kila nikikumbuka nahisi utulivu fulani wa ajabu kuna kitu cha pekee sana kuhusu kusimama ukingoni mwa bahari pale pwani kile kitono cha kuangalia maji mingi ya blue yanayokutana na anga kwa mbali inanifanya nihisi jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na wa kustaajabisha.

Nilihisi kuwa ni nawasiwasi wakawaida hata kama najua nimefanya kazi vizuri mwakamzima wakati ule wakukaa mbele ya mbosi au kupokea barua pepe ya tathmini mapigo ya moyo huongezaka kidogo ni binadamu tu kutaka kukubalika na kuonekana kuwa juhudi zangu zina thamani.